Likizo yangu ya ndoto ni nitoke hapa nchini Kenya. Niende hadi the Republic of Maldives. Ili nieze kujivinjari mahali pale manake ni ufukweni. Ni mahali ambapo pametulia, maji masafi, mchanga ule wa baharini mzuri. Na pia tamaduni za wale watu ni mzuri. Kwa hiyo ningependa kusafiri huko pamoja na mpenzi wangu. Ni mahali ambapo ni pazuri pa kujistarehesha na kwa kupumzika.

Kitendo cha wema ambacho nimehi kifanya, nimefanya vingi lakini kuna kile kimoja ninamfanyikazi wangu ama mmama ambaye huja hapa kwangu kunisaidia kusafisha kazi za usafi generali. Sasa ule mama huwa akija hapa nahakikisha kando na kumlipa yale malipo yake ya kazi ya kila siku nahakikisha kuwa kama nina chakula namwekea chakula kama ni unga, sukari, majani, hivyo namwekea kwa furushi anabeba anaenda nyumbani.

Kitu kinachonifanya nitulie ni nyimbo za utaratibu. Kama vile kusikia zile nyimbo za mvua ikinyesha. Ama milio tofauti tofauti kama ya piano ambayo itakufanya utulie zaidi. Mazoezi ya yoga pia nafanya. Meditation si vile sana. Lakini hufanya mazoezi ya yoga wakati nilipojifunza njia hii ya kupumzika ni wakati nilikuwa na ile ilikuwa inaitwa insomnia. Sikuwa naweza kulala vizuri usiku. Kwa hiyo ilibidi nitafute njia mbadala ambazo zingeweza kunifanya nipate kulala na nipate kupumzika maanake asubuhi ilikuwa ni kazi. Kwa hiyo hii sana sana napenda kushiriki wakati nimechoka sana ama wakati niko peke yangu na nataka kujipumzisha, kujistarehesha na kufikiria vitu malengo yangu ya wiki ama malengo ya mwaka ambayo natakiwa kufanya. Na hii ni njia mzuri sana ambayo inanisaidia mimi kupumzika haswa na kupumzisha akili kutokana na msongo wa mawazo.

Naitumia kwa kufanyia kazi kazi za ofisini, naitumia pia kwa mawasiliano, kwa mikutano kama vile kutokana mitandao ya Zoom, naitumia pia kuchapisha kazi zangu mwenyewe, na pia naitumia kwa shule.

Ntasema kwanza kwa kuwajulia hali, kuwezw kwenda nao tuseme kama ni masaa ya chakula cha mchana kuenda kula nao hivyo kuzungumza mambo ya kawaida na jinsi walivyo kifamilia hivyo ndo jinsi ya kujenga uhusiano vizuri. Yaani kwa kina sana ni kukuwa na uhusiano, muema, kujenga ule uhusiano kupitia mazungumzo, kupitia vitu ambavyo wanavipenda wao na vitu ambavyo tunavipenda mimi, ama pia kuenda katika mahali kama mikahawa hivi na kuongea pia zaidi.

Hapa nchini Kenya kutumia haswa mifuko ya plastiki imepigwa marufuku. Kwa hiyo sisi hatununui tena wala hatutumii mifuko ya plastiki ila kwangu mwenyewe natumia vifaa vya chuma au vya mbao.